Zoya nzuri ambayo nimelijenga ni zoea ya kujiamini kwa sababu ni hatua kubwa ya kimaisha na faida zake ujithihrisha katika kila nyanja ya maisha. Kwa sababu unapojiamini ama tutunaposema unajiamini ni ile hali ya mtu kujua thamani yake, uwezo wake na kuamini kwamba anaweza kukabiliana na changamoto bila hofu kupita kiasi. Sababu zangu za kujiamini ni kwamba kujitambua kwa sababu mimi ninavyojua nguvu zangu na udhaifu wangu na jenga msingi wa kujiamini. Kwa sababu kwa yale madhaifu huwa nafanya kuimprove. Na pia kwa zile nguvu zangu natia bidii zaidi ili nifanye vizuri kwa zile areas alafu pia uzoefu wa mafanikio kwa sababu kila mafanikio madogo huongeza imani ya kwamba unaweza kufanikisha makubwa zaidi. Na pia mazoezi ya kisaikolojia kwa sababu unapojiambia maneno chanya kujitunza na kujeshimu pia inaimarisha halia ya ku jiamini.

Naam napenda mvua kwa sababu kupenda mvua ni jambo la kawaida na la kuvutia na mara nyingi linausiana na hisia, kumbukumbu na hali ya mazingira. Sababu zangu za kupenda mvua moja wapo ni utulivu wa akili kwa sababu sauti ya matone ya mvua uleta hali ya utulivu na kupunguza msongo wa mawazo. Na pia mimi huiona kama muziki wa asili unaopunguza mawazo maziti aa sababu nyingine ya mi kupenda mvua ni kwamba hiyo harufu ya ardhi kwa sababu baada mvua kunyesha kuna harufu safi na ya kipekee ina yotokana na udongo na mimea. Harufu hii mara nyingi huamusha hisia za furaa na kumbukumbu nzuri kwangu na pia sababu nyingine ya kupenda mvua ni kumbukumbu na nostalgia. Pia mvua inaeza kunikumbusha nyakati za utotoni, safari za shule na pia kukaa nyumbani ni kiwa salama na familia na jambo ambalo imejenga hisia za ukaribu na faraja na pia sababu nyingine pia ni uhusiano na asili kwa sababu mvua ni sehemu ya mzunguko wa maisha na uleta uhai kwa mimea na wanyama na pia kupenda mvua mara nyingi uashiria upendo wa mtu kwa mazingira na maumbile kwa mfano mimi napenda miti sana na napenda pia ukulima.

Napenda keki ya aina ya Black Forest kwa sababu ni keki moja tamu na maarufu duniani yenye mchanganyiko wa chocolate sponge cake, cream, cherries na mara nyingi kidogo cha pombe ya cherry. Kupenda keki hii kuna faida kadhaa zinazohusiana na lishe, hisia na kijamii. Kwa mfano, chokoleti na antioxidants kwa lugha ya kimombo vinaitwa flavonoids zinazosaidia kupunguza shinikizo la damu na kulinda moyo. Na pia huchochea kutolewa kwa serotonin na endorphins, hivyo inaongeza furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Na pia cherry ambazo vimetumika kwa kile keki ni chanzo kizuri cha vitamin C na nyuzi nyuzi. Na pia husaidia kupunguza uchovu na ina antioxidant zinazopunguza uvimbe mwilini. Na pia ina zile cream na maziwa ambao hutoa kalsiamu na protini zinazosaidia mifupa na misuli.

Ninapenda saana ya aina ya vichekesho kwa sababu ni jambo la kuvutia sana kwa sababu vichekesho vina nafasi ya kipeke katika maisha ya binadamu, vina changanya burudani, hekima na tiba ya kisaikolojia. Vichekesho huweza kuwakilishwa kupitia mchezo wa kuigiza, filamu, tamthilia, stand-up comedy au hadithi za mdomo. Na mimi napenda vichekesho kwa sababu kichekesho kicheko hupunguza msongo wa mawazo na uongeza homoni za furaha kama vile endorphins. Na pia vichekesho huleta watu pamoja kuimarisha urafiki na mshikamano. Na pia hata katika hali ngumu, vichekesho hufundisha kuona upande wa mwanga na kutafuta suluhisho kwanjia nyepesi. Pia vichekesho pia hutumia mbinu za kiakili na ubunifu wa lugha. Hivyo huamusha fikra za ubunifu wa msikilizaji.

Kwa maisha yangu mimi, nimependa muandishi ambaye alikuwa anaitwa Ken Walibora. Ken Walibora alikuwa gwiji wa fasihii ya kiswahili mwandishi mashuhuri kutoka kenya. Anayekumbukwa kwa kazi zake maarufu kama 'Siku Njema' na 'Kidagaa Kimemuozea'. Ken alikuwa anaitwa Kennedy Waliaula Walibora. Alizaliwa mnamo tarehe sita januari, mwaka kendamia mia tisa sitini na tano, Baraki Bungoma huko Kenya alisoma katika shule mbali mbali za upili kisha kaendelea chuo kikuu cha Nairobi na baadaye chuo kiku cha Ohayo Marekani. Mbali na uandishi alikuwa muandishi wa habari, msomi na muhadhiri wa kiswahili. Kazi zake za fasihi ni kama vile aliandika zaidi ya vitabu arubainne. Vingi vikiwa riwaya za kiswahili zinazotumika mashuleni na vyioni. Baadhi ya kazi zake maharufu ni Siku Njema. Siku Njema ni riwaya inayohusu maisha ya msichana na changamoto za kijamii. Kitabu kilichomfanya ajulikane sana. Na pia kuna riwaya ambayo aliyowaai kuandika inaitwa Kufa Kusikana. Ilikuwa na maudhui ya kijamii ya kisiasa. Na pia riwaya ambayo mimi nilifanya katika shule ya upili ni riwaya ambayo ilikuwa inaitwa Kidagaa Kimemuozea. Kidagaa Kimemuozea ilikuwa riwaya maharufu inayotumika kama kitabu cha kufundisha shule za sekondari. Na pia Ndoto ya Almasi na Damu Nyeusi, Ndoto ya Amerika pia zilikuwa upeo wake wa fasihi hii.

Napenda chakula kisicho mafuta kisicho na mafuta mingi kwa sababu ni chaguo bora kwa afya na ustawi wa mwili. Aina hii ya chakula mara nyingi hujulikana kama low fat diet au chakula chenye mafuta kidogo na faida zake ni nyingi sana. Moja hapo ni afya ya moyo kwa sababu kupunguza mafuta, hasaa saturated fats na trans fats, husaidia kupunguza hatari ya shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Na pia kupunguza uzito kwa sababu inadhibiti kalori na hivyo kusaidia kupunguza au kudumisha uzito. Faida nyingine ni afya ya ini na figo kwa sababu kupunguza mafuta usaidia kupunguza mzigo ya ini na figo hasa kwa watu wenye matatizo ya kia afya. Faida nyingine ni kupunguza cholesterol na pia husaidia kupunguza kiwango cha kow density repoprotein cholesterol ambayo ni cholesterol mbaya mwilini.

Naam napenda kutembea kwa miguu kwa sababu eeeh ni njia moja ya mazoezi. Na pia unapotembea kwa miguu unajaribu kustretch misuli yako eeh kwa mfano calf muscles mmmh. Unapata kwamba si rahisi kupata ile uchovu. Na pia ni moja yapo ya exercises za cardio. Kwa kuwa unapotembea kwa muda mrefu kwa miguu, unajipata kwamba unafanya hadi mazoezi ya moyo. Unapata sasa moyo inapata afya ya kupiga, kusukuma damu kwa pande zote za mwili, haswa zile muscles ambazo zinahusika katika kutembea kwa miguu. Na pia sio rahisi pia upate magonjwa kama deep fenasthrobosis ambazo pia zinahusishwa na sedentary lifestyle ile lifestyle ambayo mtu hatembei ama hapati kutembea.